Timu ambalo nalifuata kwa sasa hivi ni timu ya Manchester City. Kwa sababu ilipokuwa katika umri wa miaka kuminambili tulikuwa tunakitazama mchezo huo wa mpira tukiwa na ndugu yangu. Na yeye alichukua timu iyo ingine ya mpira So kwa hivo siku wana uwezo wakuchukua timu ingine. Na kwa hivyo nikachukua timu hiyo. Kwa kufanya hivyo timu hiyo ilishinda. Na kuanzia siku hiyo ikakua hiyo ndo timu yangu. Na naipenda kwa vile wanafunga magoli makali makali. Wakiwa wameongozwa na Harland muenyewe.